Napenda sanaa ya kuchora na kupaka rangi. Inanivutia kwa sababu inanipa nafasi ya kujieleza kwa uhuru na kuonyesha hisia zangu bila maneno. Pia napenda sanaa ya mikono kama ushoni ufinyanzi na kazi za mapambo kwa sababu huonyesha ubunifu na uvumilivu wa mtu. Ninapenda kutazama sanaa zenye rangi tulivu kwa sababu hunipa amani ya moyo na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa ujumla. Sanaa hunifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye msukumo mpya.

Sipigi picha mara nyingi sana. Huwa napiga picha pale tu kunapokuwa na tukio maalumu. Au kumbukumbu muhimu, ninayotaka kuhifadhi. Napenda picha zenye maana. Si nyingi tu. Kwa kawaida napendelea kufurahia wakati halisi kuliko kuwa na simu mkononi kila wakati. Ndiyo maana, sipigi picha kila siku. Ila nikiona jambo linaloniguza au linanifurahisha siwezi kusita kupiga picha.

Napenda aina mbalimbali za filamu, zaidi napenda filamu za kutisha, kwa sababu hunipa msisimko. Lakini pia napenda zile zinazoonyesha ushindi, uvumbuzi, au hadithi halisi za maisha. Filamu hizi hunifurahisha, hunifanya nijisike sehemu ya hadithi na mara nyingine, hunifanya nianze kufikiria, au kupanga mambo yangu kwa njia tofauti. Pia napenda filamu zinazoonyesha uhusiano wa familia au urafiki na hii ni kwa sababu inanifanya nihisi karibu na wahusika na hunipatia hisia za furaha na faraja.

Kawaida, mimi huwianisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga muda vizuri. Napanga ratiba ya kazi na kuweka muda wa kupumzika na kufanya mambo yangu binafsi. Pia najua ni muhimu kuweka mipaka. Kwa mfano, baada ya muda fulani, siendelei kufanya kazi. Bali, huu ni muda wangu kwa kukuwa na familia, marafiki, au ni muda wangu wa burudani. Pia huwa najaribu kufanya kazi haraka na kwa ufanisi. Ili isilete msongo wa mawazo au kuchukua muda mwingi. Wakati mwingine napumzika kidogo katikati ya kazi nikijiburudisha na kurudi na nguvu. Pia mimi huzingatia afya yangu ya mwili na akili kunanisaidia sana katika upande wangu wa maisha ya kibinafsi.

Mchezaji ninayempenda sana ni bukayo saka. Ninampenda jinsi anavyocheza kwa ustadi. Na jinsi anavyo saidia wenzake kwenye uwanja. Pia hunipa motisha kuona jinsi bidii na mazoezi yanavyo msaidia kufikia mafanikio. Mimi ni mshabiki wake mkubwa. Na mara nyingi, nashangilia michezo yake. Zaidi ya hayo napenda jinsi anavyokuwa na nidhamu. Heshima kwa wenzake na mashabiki na jinsi anvyodumisha umoja ndani ya timu yake. Hii yote inanifanya nimfahamu na kumuheshimu zaidi.

Kwanza, mimi hufanya kila moja ajuwe jukumu lake ili tuweze kufanya kazi kwa urahisi. Pia, mimi husikiliza maoni ya kila mtu na kushirikisha mawazo yangu ili tufikie suluhisho pamoja. Sisi, hupanga kazi pamoja, tukigawana majukumu na kuangalia maendeleo kila wakati. Pia, masaa mengine, mimi husaidia wenzako wanapohitaji msaada na tunasherekea mafanikio pamoja. Kwa kufanya hivi, timu hufanya kazi kwa urahisi na kila moja uhisi kudhaminiwa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya vibao mara kwa mara. Hii ni kwa sababu, inanisaidia kupumzika akili. Kujiburudisha na pia kushirikiana na marafiki au familia. Ninafurahia changamoto za kujaribu mikakati mipya. Na kushindana kwa furaha bila shinikizo lolote. Pia, mchezo wa vibao hujenga uvumilivu. Na stadi za kufikiri haraka. Kwa kweli, ni mojawapo ya burudani zangu za kupendeza. Wakati nina muda wa bure na mara nyingine kufanya michezo hii kuwa njia nzuri ya kuungana na wengine.

Ningependa kujifunza lugha mpya, hasaa lugha ya kifaransa, inanipa fursa ya kuwasiliana na watu wengine, kuelewa tamaduni tofauti, na pia inaweza kunisaidia siku moja, kuwa mtafsiri, au kufanya kazi ya kimataifa. Pia ningependa kujifunza jinsi ya kupika vyakula vya kipekee, kutoka sehemu mbalimbali ili niweze kuongeza ujuzi wangu wa maisha na burudani. Kujifunza mambo mapya, kunanifanya nijisikie shujaa na kuendelea kukua kila siku.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wangu wa kushirikiana vizuri na wenzangu kupanga kazi vizuri ili kila jambo lifanyike kwa wakati. Na pia uwezo wa kusimamia changamoto bila kuchoka. Pia nina urahisi wa kujifunza mambo mapya haraka na ninajitahidi kila wakati kutoa mawazo mazuri yanayosaidia timu kufanikisha malengo. Hii inanifanya nijisikie imara na kuweza kusaidia wengine pia.

Mimi ni mtu wakuwa hii. Napenda kufika mapema ili niweze kujipanga vizuri na kuepukana na presha ya kuchelewa. Inanisaidia kuwa mtulivu na kufanya mambo yangu bila haraka. Pia napenda kutumia muda huo wa mapema kupanga ratiba yangu ya siku kuangalia kazi za muhimu na kujiandaa kwa mikutano au majukumu mengine. Hii inanifanya nijisikie tayari na kuanza siku yangu kwa moyo mzuri Muzika.

Nimejifunza hekima ya kuwa mvumilivu na kutokua na haraka. Maishaya na changamoto nyingi na mara nyingine mambo haya endi kama tulivyo panga. Kwa hivyo, ni muhimu kusubiri mudasa hihi kufanya maamuzi kwau wangalifu na kukabiliana na changamoto kwa subira. Pia nimejifunza dhamani ya kushukuru na kuzingatia kila hatua. Hata hatua ndogo zinapiga hatua kubwa baadaye. Hii inanifanya nijisikie mtu livu na kuwa na mtaza mochana hata wakati mambo ni magumu.

Ninajihisi kama ni fursa ya kujifunza na kuboresha. Sio mara zote ni rahisi kusikia maoni hasi. Lakini najua yana nisaidia kuona ni wapi nimeboresha na wapi ninaweza kufanya vizuri zaidi. Pia zinanisaidia kupanga hatua zangu za baadaye na kunipa motisha kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kwa ujumla, najitahidi kuzingatia maoni kwa mtazamo chanya, badala ya kuhisi msongo wa mawazo au kukuwa na wasiwasi.

Nimewahi kusaidia rafiki yangu. Alikuwa anahitaji msaada wakijumla wakati alikuwa kwenye hali ngumu. Nilimsaidia kusimamia baadhi ya mambo yake ya kila siku. Kumpa ushauri na kumtuliza akili kitendo kilinifanya nijisikie furaha. Kwa sababu niliona namna ndogo ya kusaidia, inaweza kufanya tofauti kubwa kwa mtu mwingine. Pia ilinifundisha kuwa wema kidogo, unaweza kuleta faraja mkubwa kwa wengine.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo na kula chakula cha mchana. Mara nyingine, mimi hukaa chini ni kipumzika au kusoma kidogo ili kuondoa msongo wa kazi. Hii inanisaidia kurudi kazini. Nikiwa na nguvu na mawazo safi. Wakati mwingine, pia napiga gumzo fupi na marafiki au familia ili kufurahia kidogo muda wangu.

Nimejenga zoea zuri la kusoma kila asubuhi, hii inanisaidia kuanza siku yangu kwa utulivu na mawazo safi. Nikisoma kidogo kila asubuhi, napata nguvu za kushugulikia kazi zangu vizuri, na pia kujifunza mambo mapya. Zoea hili limenifanya nijisikie tayari kwa siku nzima. Pia, nimejifunza hekima ya kupanga muda wangu vizuri, na kuimarisha ujuzi wangu wa lugha. Jambo ambalo linaniwezesha kuzungumza na wengine kwa urahisi na kuongeza maarifa yangu.

Ninaposhugulikia makosa kazini, kwanza huwa nakubali makosa yangu bila kujilaumu sana. Kisha, mimi hujaribu kueleo kilichosababisha kosa hilo, na jinsi ya kulirekebisha. Pia, mimi hujifunza kutakona na kosa hilo, ilikuepuka kurudia tena. Ikiwa kuna wengine waliadhirika, mimi huwasiliena nao kwa eshima, na kuomba msaada au rathi pali inapoitajika. Kwa njia hiyo, makosa inashugulikua kwa utulivu na kufundisha somo muhimu kwa siku za usoni.

Ninaanza mradi mpya wa kazi, kwanza kuelewa malengo yake na ni nini kinahitajika kufanikisha. Kisha, huwa nagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo rahisi za kushughulikia. Napanga ni ipi muhimu zaidi, muda wa kila sehemu na rasilimali zinazo hitajika. Pia, huwa nawajulisha wenzangu au watu waliohusika ili kila mmoja ajue jukumu lake. Mara nyingine, mimi huunda ratiba. Au kalenda ya mradi ili niweze kufuatilia maendeleo. Hivyo, mradi unaanza kwa mpangilio na kwa utulivu na kunipa uhakika wa kufanikisha kazi vizuri.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana hunipa nafasi ya kujifunza, kubadilishana mawazo na kupata mitazamo tofauti. Pia hufanya kazi iwe nyepesi na ya kufurahisha zaidi. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke yangu pale inapohitaji umakini mkubwa. Kwa ujumla, ninaweza kubadilika kulingana na aina ya kazi.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninaweza kukumbuka ni ile ambapo nilipata ajali ndogo ya gari nilipokuwa mdogo. Ingawa haiku umiza sana ilikuwa ya kutisha na hii ni kwa sababu kuwa sikuwa na uhakika wa nini kitatokea. Kumbukumbu hiyo ilinifundisha kuwa makini kila wakati kuheshimu sheria za usalama na kudhamini maisha. Tukiangalia nyuma, nilijifunza kuwa hata tukio dogo, linaweza kuwa somo muhimu maishani.

Wakati wabaridi kali, mimi hupenda kustarehesha na kufanya mambo madogo madogo ya kufurahisha. Mara nyingi, mimi hukaa nikinywa chai au kahawa ya moto, huku nikisoma vitabu au kuangalia filamu nzuri. Pia, napenda kuvaa nguo nzito na kujifunika blanketi ili niweze kupata joto. Wakati mwingine, napenda kutumia muda huo kupumzika au kutafakari mambo ya maisha bila kelele nyingi.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na watu wake ni wakarimu. Watu wanajuana, wanasaidiana na kuna hali ya umoja. Pia napenda kwamba kuna huduma muhimu karibu. Jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku na kunifanya nijisikie nyumbani. Zaidi, napenda pia mazingira ya mtaa. Kama miti, bustani ndogo na sehemu za kucheza. Kwani hunipa nafasi ya kupumzika, kutembea na kufuraia wakati wa bure kwa amani.